Mimi kazi za dharura, hua nazishugulikia kwa kujipanga, kwanza na create time frame enya nafaa nichape iyo kazi. Naenda naiangalia online kwa Google, nikishaiangalia nafanya research kidogo. After hapo nakuja na apply, kama ina hitaji time mingi ya kusoma soma naisoma soma then, na jua niaje.

Kima ambao nimejifunza maishani ni kila kitu inafanyika kwa sababu ya kitu fulani. Na kama kitu ilikuwa yako, ata kuende aje ama aje. Itakuwa tu yako. And the next thing yenye nimelearni niku appreciate wazazi. While they are there. Like, unajua most of the time huwa hatuappreciate. But ukieza pada chance ya kuwa na mzazi wako, unafaa ukuwe unashukuru God kila siku. And you say thank you.

Mimi si tv yenye napenda kufuatilia inakuanga citizen wanakuangana habari poa ziko na a lot of details the wenye wanatangaza habari, watangazaji habari, wawo wanakuanga wamechangamka, wakona habari moto moto and the wawo huwa wanacover portion kubwa ya kenya so ukiwasikiza unasikiza news kutoka pande zote za kenya.

Katika kazi yangu, nezataka kufika mahali ambapo, mali pa kuandikwa, staki kuandikwa, nezataka kufika place yenye, I will be my own boss, yenye wanasemanga, be your own boss, mi nezataka nifike mahali penye mi mwenye nimejiajiri kazi, hakuna mtu amiandika kazi, hakuna mtu ananiangalia masa, lakini ni mi nimejiandika kazi, ya, ivo tu.

Niko katika ujana wangu so hii swali nashindwa. Ningependa kurudi katika ujana ina nikalia fani but najua watu wengi wenye wameshapiga miaka wanasema light ningelijua katika ujana wangu. Ningefanya moja mbili tatu lakini saa hizi hawezi. Kwa hivyo mimi ujana wangu ambao niko nao na utumia kwa njia muafaka sana.

Yangu huwa sinyoi most of the time na huwa naenda kutengenezwa nywele mara mbili kwa mwezi. Inanicost pesa ngapi? Ninatumia kama elfu moja mia tano. So kwa mwezi natumia elfu tatu kutengenezwa nywele kwa sababu. Nimeweka nywele ndefu.

Mimi napenda kukula chapati, chapati is one of my favorite foods. Chapati naipenda, nimeipenda kutoka nikiwa mdogo kusababu tukiwa dogo chapati haikuwa inapatikana sana. Kwanza ukieka, ukichanganya chapati, ukule chapati na nyama ya kuku. Alafu ukuwe na stew yenye ikona viazi na carrot na minji, greatness tupu.

Mimi napenda Air Force, viatu zinajiita Air Force zile za white, hizo ndo napenda sana sana, naonanga zikikaa classic, zikona tu vibe yake and unaeza match na, almost nguo mingi pia kuna viatu zingine nimebuy juzi, santori, hizo pia nimeona zinakaa vizuri na mimi zinani bamba, ziko fit, hizo ndo hizo niza grey.

Ile kutambua nakumbuka nikiwa mdogo. Ile safari zetu tulikuwa tunaenda During the holidays tukiwa tumefunga shule sana sana wakati wa December Tulikuwa tunafunga virago vyetu, sisi, cousin zetu. Wale wengine wa mbali marafiki zetu tunaenda kwa nyanyangu, huko hivo eldoret. Tulikuwa tunaenda kuspend the holiday. Kulikuwa na fun, alot of activities tulikuwa tunafanya. Kucheza, kuchinja mbuzi, kucelebrate Christmas.

Ile mwezi ya mwaka ambao naipenda zaidi mimi inakuwanga ni disemba. Kwa sababu disemba unapata pesa iko kwa wingi. Mko nyumbani nyinyi wote mnaeza mnaeza kaa kama familia muongee. Mjuliane hali venye mtu amekuwa hiyo. Mjuliane hali mshereheke mkunywe soda. Kama mnakata muende mkakunywe. Mkule nyama sana sana nyama choma. Nyama choma huwa inanifurahisha sana during the holidays.

Mi napenda kuamka na jua au kulala mapema. Mi napenda kuamka na jua au kulala mapema. Mi napenda kuamka mapema I'm an early riser. Kuamka najua ndo I think hiyo ni kusema kuamka saa sita mchana huko mimi wakati mwingi huwa naamka. Saa kumi na mbili saa kumi na mbili utapata nimeamka. Hiyo sidhani ni kuamka na jua ni kuamka mapema.

Napenda kwenda the coastal area sokoni pwani. Kama sahizi niko pwani bado niko holidays. Sijarudi nyumbani. Niko mahali panaitwa bamburi ndio nimechukua kanyumba hapo hivo. Nimekaa wiki mbili sasa. Nimetulia tulia tu, nimeenda bahari. Nimeenda likoni, nimepanda ferry. Nimeenda mamangina drive, nimeenda wasini. Nimeenda diani, nimeenda mambrui uko malindi. Nimefanya shughuli mingi sana nikiwa huku mombasa. Lakini mahali penye mfuko inakubali tunaenda. Lakini twasema aje nilikuwa nataka kwenda kuangalia kupanda kufunga safari ya kwenda Tanzania Tukaone turtles, niliisikia kunaitwa turtles tulikiwa tunapanga kwenda huko lakini lakini inakaa, haitakuwezekana kaa sababu ya muda.

Naam, muziki, muziki ndio vitu ambavyo mi napenda kusikiza. Sana sana hizi muziki ambazo ni rumba rumba hivi. Nazipenda kwa sababu, zinanikumbusha mambo mengi sana nikiwa kijana mdogo, spending time with my dad. Tukiwa hapo tu nyumbani tumekaa, huwa inanikumbusha a lot about my past.